Mazoezi yangu ya kila siku ni kukimbia natoka nyumbani asubuhi na mapema naenda kukimbia kwenye barabara masaa kama mawili hivi na baada ya hapo nakuja naoga halafu naenda kazini Kwa sababu ya ile hali ya kutahadhari na kujipa afya njema.

Nimewahi kusaidia mtu? Na chakula kwa sababu alikuja kwangu akiwa na njaa na mimmi nikapatwa na huruma, nikampanga, na akasikia vizuri, na akarudisha shukrani, na nikaomba mungu anijalie na amjalie, pia apate mema maishani.

Mimi nataka nifike katika kiwango cha kujipanga mimi mwenyewe nikue ni mimi mwenye kupanga mambo yote nikue mwenye nasimamia miradi yote ambayo ya nafanyo na wafanyi kazi wangu na nijipate mahala pengine ila si hapa mahali nipo sahi ilhali nafanya bidii.

Natazama video katika app ya YouTube, huko ndio tutapata habari za hivi punde, habari ambazo zinasaidia watu, na habari ambazo ni za kuaminika na za kujengana, za kukusaidia ili we mwenyewe upate kujunufaidi na wenye ambao wamekuzunguka.

Kwa sasa nachaji kifaa changu kwa mara kama mbili hivi kwa siku kwa sababu natumia kifaa changu sana na moto unahitajikana ndio niweze kutekeleza haya huo wajibu wangu na niweze kufanya mambo ambayo yote nataka kufanya kwa hiyo siku.

Kwa sasa sina timu ya mbali, ilihali kama ningekuwa nayo, hiyo timu tungekuwa na mawasiliano mema ndio tuweze kufanya kazi kwa bidii, kufanya kazi kwa utenda kazi mwema na kufanya kazi shwari na mawasiliano huwa kwa hali taharuki na huwa mema sana.

Naam, sijawai katembea kwa maonyesho ya sanaa kwa sababu sijawai pata hiyo furusa Ingawa bado nikiweza pata hiyo furusa naeza kapenda sana kuelekea huko kuona watu wa kifanya sarakasi zao na naamini naeza nifurahisha na niburudike.

Chakula ambacho napenda kula jioni ni chakula cha maharagwe na mahindi. Mchanganyiko huo ukiweko na skuma hukupa afya njema na inakuwezesha kuwa na afya njema na unakuwa na hali ya kustaajabika.

Venye na navioandaa ripoti za kazi ni kwamba tunawasiliana na wafanyikazi wenzangu. Tunaelekezana, tunarekebishana na hali inakuwa si hadi ila. Tunapeleka ripoti ambayo inafaa na ripoti ambayo nikamili kwa sababu ya kutuwezesha kutaratabisha mambo ambayo yatakuja hapo mbele.

Chenye kinafanya mimi hasa nitulie ni kwamba ni kutuoa mawazo mengi akilini ili uweze kufikiria, unapumzika, ili uweze kustajabika na mambo ambayo yapo mbele yako.

Hali ya hewa leo ni taratibu na inafaa na hali ya leo iko shwari kabisa inanisaidia kwa kufanya kazi ambayo ninayo itekeleza inawasilisha sana na inanifurahisha ya kwamba inapendeza hii hali.

Kazi za darura nazishugulikia na utaratibu na nazifanya kwamba nikijua hapo nikitu nitafanya ili nisirude hapo tena kwa hivo naifanya na utaratibu ili kama ni mimi mwenye hiyo kazi nitafurahia na matokeo na wale ambao nawafanyia hiyo kazi watani kubali.

Haswa nilikuwa napenda kuchaza na watoto wenzangu mpira, na nilikuwa napenda sana kwanza kuangalia vipindi vya watoto haswa ile tunaita cartoon Hivo vilikuwa vina ni burudisha sana na ni nafurahi na nina kaa vyema.

Inalingana kama tunafanya kazi ngumu, kama ni kazi ngumu naeza penda kukua na watu ambao wanaonisaidia na kama ni kazi naeza ifanya peke yangu naifanya kwa dharura na naifanya ikiwa imeimarika sana kwa hivyo napenda sana sana napenda kufanya kazi peke yangu ili hiyo kazi ikuwe safi na ikuwe kazi njema.

Na kuchora nitakuwa nikidanganya Lakini kupaka rangi imekuwa ni ustadi wa kama tuseme kila siku imekuwa ni kazi ambayo inakuimarisha we mwenyewe na ina.

Ni kianza kazi na jitayarisha sana sana kwa hali ya kupanga kazi yangu na ita wenzangu ili sisi sote kupata kufanya kile ambacho kinastahili ndo tuanze kufanya haa kazi sawasawa.

Nasomea habari zangu katika simi yangu ya mkononi, rununu. Hapo ndipo napata habari zangu za kila siku. Ninaweza kujidufa kunu faidi na kwamba kuka nikuwa inanipa kipa umbele wacha tusema hivo. Kwa sababu inanisaidia kupata mawazo mengi.

Jenga mahusiana yangu na wengine kwa hali ya kuwasiliana, tunaongea, tuna jadiliana, tunaona kwamba kama kuna mambo ambayo ya melegea na ni wapi tunaweza imarisha na ni wapi pia tunaweza peleka. Kazi kutaratibu sana zaidi, tukifanya jambu lipi.

Kenye kina nipa motisha kazini ni kwamba nataka kujitegemea ndo maana nafanya kazi na bidii ili niweze mimi mwenyewe kujisimamia na kuweza kufanya mambo yangu kwa ustadi kwa urahisi na kufanya mambo yangu bila kuregea na kusawazisha vizuri.

Mafunzo ambayo yamenisaidia sana kazini ni kwamba ni kuwa, mwaminifu. Unakuwa mtu ambao mwenye ni kielelezo kwa wafanyikazi wengine na ambaye anapenda kufanya kazi yake vizuri. Kwa ustadi, kwa utaratibu na kwamba hapendi kupendelea kwa pande yoyote kazini.

Rafiki wangu wa karibu zaidi, ninae pia leo na napenda kukaa na yeye tunawasiliana, tunajadiliana, tunakumbuka mambo ambayo tulifanya tukiwa watoto na mambo ambayo tutakayo rekebisha hili kuendeleza maisha yetu ya kisasa.

Kwa hivi sasa mimi napenda kusoma kwa sababu kusoma hukupa wacha tuseme hilo jina linapotea lakini hukupa ustadi wa kiakili akili inaimarika na unakuwa mwenye kufanya mambo kwa haraka.

Kwangu sipendi kucheza mchezo ya video kwa sababu inaniharibia wakati na hainipi muda wakufikiria mambo kuhusu, mambo ambayo yananihusu na mambo ambayo anahusu wanya tunafanya kazi nao. Kwa hayo sipendi kucheza mchezo ya video hata.

Kazi ambayo naichukia huko nyumbani sana sana huwa ni kazi ya kulisha ng'ombe ilhali bado huwa naifanya lakini naichukia kwa sababu kazi hiyo naona kama ni ya mtu ambaye hana kazi ingine ya kufanya na mtu ambaye ni kama hajielewi.

Napenda kula ugali kwa sababu ugali hushika tumbo na ugali ni chakula ambacho wepia mwenyewe kukula unahisi umekula na unahisi kwamba inakupa nguvu ya kufanya mkazi ya kwa ya kila siku na inakuwezesha kuwa na afya mzuri kwa sababu haina mchanganyiko mwingi waviyungo vya kupika.

Napenda kukimbia kwa sababu ukiangalia na taswira ingine kukimbia hukupa mwenyewe inakupa afya njema, inakupa mambo kuhusu tuseme afya yako kwa kiujumla inakusawazisha.

Kwa hivyo napenda majira ya jioni kwa sababu, najua nitapata fursa kupumzika na fursa kufikiria mambo ambayo yatakayo nisaidia. Hei siku ingine. Kwa hivyo napenda majira ya jioni sana sana.

Kazi yangu huwa taratibu, huwa kazi ya kupendeza sana, kwa sababu tuseme kama unapenda kazi yako, wewe mwenyewe utaweza kuifanya kwa ustadi, utaweza kuifanya kwa njia ambayo inapaswa, na utaweza kurekebisha mahali ambapo unaona kama unaenda mrama.

Wakati wa mpumziko kazi ni napenda kutulia ili niweze kukusanya akili yangu na niweze kufikiria kuhusu mambo ambayo yatakayo nisaidia na napenda mahali ambapo kuna kimya ili niweze kujinufaidi na kufurahi mimi mwenyewe.

Naam mnimewai kufuga kitu inaituwa mnyama unaituwa mbuzi, na mbuzi huwa ni mfugo ambao huwa si muerevu vile lakini ni mnyama wa kufurahisha kwa sababu ufanya asara kazi zake na piha ukusaidia hukupa maziwa na hukupa nyama.

Napenda tabia ya kujiwasilisha mwenyewe. Mtu akuwe na tabia njema na tabia ambayo ni ya kujifaidi yeye mwenyewe na kuwa na utendakazi mwema awe anapendwa na wafanyikazi wenzake na awe anajipenda yeye mwenyewe. Naam.

Nausikiza mziki wa kufoka foka kwa sana kwa sababu huo mziki unaniwezesha kutuliza akili na pia unaniwezesha kuwa na taswira ingine ya mambo ambayo sikuwa nayo na pia hunisaidia kufikiria zaidi na kuona mambo zaidi ya pale ambapo nipo.

Kwa siku napenda kuenda sinema mara katha kwa katha kama nikona wakati na ambapo kama nikona pesa napenda kuenda kuangalia sinema na familia na watu ambao tunawezajediliana kuhusu Tukio Hilo.

Mtu anayeanza kazi kwa sasa anafaa anafaa awe na ustadi, anafaa kuwa aanze na akuwe na uvumilivu wa kufanya kazi kwa sababu hali ya kazi kwa sasa hivi si si rahisi, inapaswa mtu ajitie moyo na ajipe nguvu.

La hasha napenda kuoga kwa maji baridi kwa sababu maji baridi husisimua mwili na hukupa hiyo fursa ya kuhisi kama umetoa huo uchovu katika mwili na hukupa fursa mzuri ya kukuwa na afya njema na kusisimua misuli. Naam.

Uuu, naam, napenda kupika kwa sababu kupika huwa ni moja kati ya mambo ambayo napenda zaidi na mambo ambayo nimebobea. Kwa hivyo kupika imekuwa ni kati ya mambo ambayo napenda kuifahamu vizuri zaidi. Napenda kupika.

Hasa napenda kinywaji cha matunda, matunda ambayo yamechapwa na ya mechapwa na hilo mashini la kwa jina lingine kuextrakt matunda, kwa hayo ya mechapwa na hilo mashini la kwa jina lingine kuextrakt matunda, kwa hayo.

Lahasha, sivai miwani kwa sababu miwani ni moja ya vitu ambavyo lazima uelekezo na daktari kuvaa kama uko na shida ya macho na kwa hivyo, kuvaa miwani kwa nguhasa, itakuwa ni tatuzo kubwa sababu sijazoea.

Sipendi hata kama kujaribu vyakula vipo kwa sababu hujui viungo ambavyo vimetumika kupika hicho chakula ama kimepikwa vipi. Kwa hayo napenda kupika chakula ambacho mimi mwenyewe nimekipika juu najua ni nini haswa nimetumia na kupika.

Napenda haswa kwa kupiga chombo cha muziki ambacho ni piano ama gitaa Kwa sababu gitaa ukupa fursa ile ya kuondoa mawazo ama vikuazo vingi akilini na inakupa we mwenyewe fursa ya kufikiria taratibu na kustadi wa hali ya juu kabisa.

Naam, napenda kuvaa kofia kwa kwa wa kwa wakati mwingine kwa wakati, kwa sababu kofia huwa kama tuseme wakati wa jua hukuzuia. Wewe mwenye kuchomeka na jua kwa macho, anapokuzuia pia kwa kupata uchafu kichwani, lakini ni kwa mara kwa mara, lakini si siku zote.

Mimi haswa kenye nafanya ili nipunguze matumizi ya plastiki ni kwamba Natumia ile mfumo wa kuitumia tena ile ile plastiki Isikuje ikadhuru tena na isiweze kuaffect mazingira na njia ambayo.

Kwangu hasa napenda ile rangi ya samawati kwa sababu rangi ya samawati huwa nataswira mzuri na ni rangi ambayo rangi ambayo ni njema kwa nyumba kupaka kwa sababu tuseme kwa sababu ya mwangaza huo.

Inalinga na kama niko nje, jua kali ni la kingwa na mwavuli, na kama uko na mahala unaweza ingia ndani, jua kali unajikinga na kuingia katika chumba ili uweze kuponea haya makali.

Mwara kwa mara najikuta nikiwa nikipenda kucheza lakini kwa mara mingi sipendi kucheza ngoma kwa sababu mwili wangu huu sidhani kama wa taarifa hiyo lakini kucheza ngoma ndiyo naam naeza kwa saa zingine napenda kucheza lakini mara kwa mara nachikuta kama sichezi ngoma.

Somo mbalo nililo lipenda shuleni ni somo la biolojia kwa sababu hiyo ni sayansi na biolojia inakupa taswira ya mambo ambayo tunaishi nao siku kwa siku katika hii dunia ya leo. Natuwacha tusema biolojia ndiyo kiini hasa cha mambu ambayo yanaonekana siku hizi.

Siyasa wacha tuseme napenda kuzizungumzia kwa sababu siyasa mara kwa mara unapata ndiwa maisha ambayo tunaishi kwa kila siku na ni maisha ambayo. Siyasa ni ambazo, bora iwe ni siyasa ambazo zinajenga inchi na siyasa ambazo zikona mwele keo.

La hasha sipendi chakula, cha haraka kwa sababu hivyo vyakula vya haraka huwa sana sana hupwa kwa na viungo ambavyo vitakuharibikia wewe mwenyewe ama kama havitakuharibikia kwa hivyo kwa hayo yatakupa mambo ambayo si mazuri mwilini na yatakuletea shida.

Kiamusha kinywa ambacho napenda kula asubuhi sana sana huwa ni chai na ugali na sukuma wiki na kula ugali na sukuma wiki iliku nipanguvu ya kuweza kupambana na hiyo siku na kula kulingana na kazi yenye na jua naenda kufanya kwa sababu si bahatishi hiyo naenda hiyo ndio huwa na kula.

Napumzika kwanzia ya kwanza na oga, najipatia kiburudisho kidogo ama baada ya siku ndefu napata kuangalia televisheni kwa dakika chache, nakula alafu na jilaza kwa kitandani.

Wakati umeme unapokatika nakuwanga nimejipanga na njia kadhaa na nakuwanga nimejipanga kwa njia hasaa ya ile tunaita mshumaa. Mshumaa lazima ni utumie kwa sababu kama umeme umakatika mapema ilhali bado sijapata usingizi ndio naweza kuutumia kabla ni maliza mambo yangu.

Napenda kusafiri kwa njia ya ramani kwa sababu ramani haswa inakuelekeza adi mahali ambapo we mwenyewe unataka kuenda haswa ila hili GPS inaweza kupoteza na inaweza kuelekeza mahali mbapo hapafai.

Na tumia kompyuta kwa hivyo nipate habari na niweze kujiburudisha na pia kompyuta inanipa manufa mengi zaidi kwa mambo ambayo yanani husu kwa kila siku na inanipa taswira venye kutakuwa duniani.

Siku yangu ya kuzaliwa naisherehe kea hivotu ya kwamba mimi natulia na waza alafu mafanikio ambayo ni meipata kutoka kwa mwenyezi mungu na mpashukran maisha yanendelea tu hivotu bila sherehe.

Sana sana natumia data ya simu kwa sababu kwa sasa sina mfumo wa wifi ambapo unaeza niwezesha kuwa na mambo mengi kwa mtandao na kuweza kukukile tunaita kuaccess mtandao wa kila saa kwa hivo Kwa sasa natumia mfumo ama natumia data ya simu.

Haswa mimi napenda kunyoa kwa sababu inakupa ila taswira ya watu inakupa taswira mzuri na inakupa uso mwema na wakuaminika kwa hivyo kunyoa ndiyo manufaa hasa kwangu.

Mafanikio yangu ya kazi ambayo ninayoyadhamini Kwanza kuwa nikuwa kipaombele na mambo ambayo mimi mwenyewe pia naihisi na mambo ambayo mimi mwenyewe tunashare na watu wengine.

Tukio muhimu kwa maisha yangu nikuwa Minikona saaja, nikona wazazi wananijali Yani pia mimi mwenyewe nafurae jababu pia nikona marafiki Hivyo hivyo tukienda Hawote hiyo ni mawanyu.

Mi napendaga sana kutembea kwa msitu, mahali naenda, naona, nakerti Pia mimi mwenyewe napata kupunguza mastress, napata kupunguza mambo mingi akilini na ninaacha kufikiria tu sana kuhusu maisha, unaona.

Milima kwa sasa apana ineza tukuwa ni kazi ngumu kwangu lakini pia inaezataka kujaribu naezataka kujaribu kupanda milima nione kama inaeza kuwa kitu taka kufanya kwa hivo milima kwa saa hii apana.

Tamasha za muziki nazo nimeenda mingi sana kwanza juu unapata kuburundika unapiga sherehe na marafiki unapatana watu wengine hujawai ona lakini mnaendana kwanza tamasha la muziki uwa mzuri sana kwanza kwangu.

Kinywaji ambacho mimi napenda kukunywa asubuhi sana sana hua ni chai kwangu haina mambo mingi Hapana napenda kunywa tu chai yangu hapo smarts na kula boflo na kula mkate na kama kuna ugali pia nakula nisha alafu mimi naenda zangu.

Timu ya michezo ambayo ninaifuatilia kwa sana na kwa kina siku ambazo zimepita hapo awali ni timu ya mpira ya Barcelona ambayo naipenda kwa nimeweka kwa roho na ni timu hunifurahisha sana kwanza wachezaji wakicheza pale na kufunga mabao nafurahi.

Matukio ya taifa naifuata kwa kina kwa sababu ni mambo ambayo mimi inanihusu na ni mambo pia mimi mwenyewe ningependa kuifuatilia na kuifanya ili niweze kujipa mimi mwenyewe motisha na kuweza kujua hali ambayo tuko kwa sasa.

Mimi napenda kutazama mchezo wa mpira kwa sababu inanipa taswira na inanipa yani inanipa inanipee motisha kucheza sababu pia mimi ni mchezaji wa mpira na ninapenda sana kutazama kwa sababu inakubidi utumie akili kuuchezo huo mchezo ndio naam.

Siku kuu naisherekea kwa kukaa tu nyumbani nafurahia kama nikona marafiki pale tunaburudika pamoja kama tuna huo uwezo na siku kuu hua ni siku nzuri sana kwa sababu ya yenyewe inakupa wakati wa kupumzika.

Watoto kwa mara kwa mara huwa nacheza nao kidogo kidogo ili kuwaonyesha bado wewe mwenyewe na unawajali yaani mko pamoja, yani huwatengi, huwalengi, yaani ni mtu pia wewe unataka kuwaonyesha watakuwa kama wewe wakikuwa wakubwa.

Tabia ambazo ni mbaya, ni mbovu Tabia ambazo hazikupendezi kamwa Tabia ambazo ni za chini yaani Tabia ambazo zina kuudhi Izo ndizo zina nichukiza.

Maramingi nimejikuta kwa kazi ya kujitolea kazi ambayo we mwanyewe unaifanya kutoka kwa roho kazi yambayo we mwanyewe pia umiamua kusaiidia watu kwa sababu utaki mshahara ama nini ni kwa sababu we mwanyewe unajitambua na ile kazi na wewe unanufaika pia.

Kawaida sijipati nikitumia video kwa mawasiliano kwa sababu hata sina hiyo muda waku kuwasiliana na mtu na video Ninapiga simu haraka, inachukuliwa, tunawasiliana na kila mtu wanafanya habari zake.

Napenda mvua kwasababu mvua hua ni baraka, baraka tena kubwa zaidi Kwasababu mvua inawezesha chakula yenye iko kwa shamba inakuwa Kila kitu ambacho kinatambaa katika duniani kinahitaji maji, na maji inaletwa na mvua kwa hiyo mvua ni kitu muhimu sana sana sana Hata kuna penye Siwezieleza Lakini mvua Mvua tunahitaji mvua.

Nakumbuka wengi walimu wengi lakini mwenye sitawahi sahau ni mwalimu wangu wa shule la juu ule mwalimu alikua nampenda sana kwanza yaani mwalimu alikua anatufundisha mambo mingi mambo ambayo yanatusaidia mpaka sasa.

Mafunzo ambayo aa pia mimi naweza taka kupata kazini ni kusoma kitu kipya. Mambo ambayo sikuwa najua nisome ili niweze kukasaidia watu ambao Watakuja baada yangu hapo nyuma Ndiyo waweze kufanya kazi pia na bidii. Naweza kujitegemea maishani.

Kwa sasa hivi natumia njia ya matatu matatu zikona maarufu sana kwanza mahali nimetoka na matatu zinabeba watu wengi sana sana kwanza kuwapeleka kazini Makazini mahali ambapo wanafanya makazi zao.

Mimi haswa kwanza napenda mbwa sana sana kwa sababu inatulinda usiku, inafukuza wezi, mbwa ikona manufaa mingi sana ata kushinda paka. Kwa hivyo mimi napenda mbwa, mbwa hata kwanza nikipata wengi nalea tu pamoja ili wakuje kunilinda.

Mandhari ambayo nimewaiona mzuri sana ni bahari ama bawa la maji hiyo ndiyo mandhari mzuri kabisa ambayo nishawaiiona Kwa sababu ilinifurahisha na nilipata hiyo taswira kwa akili.

Napenda, mimi haswa kwanza, napenda kutasama vipindi vya kuchekesha, yani vya ucheshi vipindi ambavyo vina kuburudisha we mwenyewe unahisi, ni kweli, unaendana, unafana na hicho kipindi, ndo uweze kukiendalesha na kuweza kukitasama tena na tena.

Shugli zangu za wikendi sana sana huanga ni kupumzika, sikuwangi na mambo mingi, naenda kusalimia marafiki wangu, tunaketi chini, tunaongea tunaburudika, wikendi haikuwangi na maneno mingi.

Napenda harufi ya chakula kinachopikwa, chakula ambacho kina viungo, tofauti tofauti viungo ambavyo vina ile harufu ya kuvutia pia vyenye una hisi kama unwza kula hicho chakula, kama kingali kimbichi hivo hivo tu.

Barua pepe kwangu kufika kwangu huanga ni ngumu sana kwa sababu watu ambao wanao ni tumia ujumbe huwa ni wachache sana kwa hivyo barua pepe nangoja kwa simara mingi yaani.

Niona nitembee kwa ziwa la huku kwetu Kenya na niziwa ambalo lilikuwa kubwa kweli kweli na la kupendeza likuwa na mandhari mazuri na mandhari ambayo mwenyewe ukienda huku unapata hiyo taswira.

Najilindako kukosa kubishana na watu, kukosa kurudishiana na watu, kuishi maisha yako wee pia mwenyewe kama unajijali na hutaki mambo ambayo yatakuletea vikwazo na mambo ambayo yanaeza kusumbua hapo awali.

Sebuleni ni mahala ambapo mimi kwanza napenda kukaa sana sana kwa sababu ni mahala ambapo wewe mwenyewe pia ukikaa unafaa kupata ujumbe ambao unakufikia sababu ukona televisioni hapo na uko na viungo ambavyo vitakuwezesha kupata habari na kupumzika pia.

Kazi na ushirikiano na wengine naifanya vizuri kwa sababu siwezitaka watu ambao tunaobishana kazini, Nataka watu ambao tunaelewana na watu ambao tunaezapelekana mbele, watu ambao tunanufaishana, watu ambao tunapendana, tunajadiliana na hayo mengi kadhaa.

Harufu ambayo naipenda zaidi ni harufu ya chakula ambacho kinapikwa vizuri, harufu ya chakula ambacho kinanukia, kina viungo ambavyo mimi mwenye pia navipenda hasa, viungo ambayo vinakusaidia, viungo ambayo wewe mwenyewe ukikula hivo ladha inakubali.

Marachache zaidi ndo na jipata nikiwani na jipiga picha kwa sababu haswa mimi sipendi picha Napenda kupigana picha lakini sipendi kupigwa picha na kama napigwa picha lazime ikuwa ya kiustadi ikuwe picha ambayo nitakumbuka katika maisha yangu yote.

Kenye nafanya kuwatia moyo wenzangu ni kuwapea motisha na kuwapea hali mzuri ya kufikiria.

Sana ambayo napenda mimi hasa kwanza ni sana ya kufoka ama sana ya mziki kwa sababu sana ya mziki inafikia watu wengi duniani na watu wengi pia hawa ndio wanapenda kusikiza sauti ya mziki na wasani ambayo wanafanya sana hiyo wanapendwa zaidi namu.